Ndiyo, mimi napenda kuenda pwani. Maranyingi nachukua fursa hiyo kama njia moja wapo ya kuenda kupata baridi na pia kujivinjari. Na katia haya yote, mimi napenda kuogelea katika bahari ya hindi. Kwa hiyo, maranyingi kijipata niko puwani na ogelea kama zoezi na pia na ogelea kama njia kujifuraisha.